Kwanza, mimi upenda mvua, lakini si mvua nyingi. Staki mvua ambayo ineza beba vitu za watu. Ikuetu mvua ambayo itatuliza vumbi, mifanya maali kume vizuri, mimea ime vizuri, vitu zistawi kabisa. E, wakati wa mvua mimi ukua kwa nyumba, hua natazama sinema, tofauti, tofauti. Mimi ninashida ya baridi, kwa hivo siyezi toka nje wakati kumenyesha. Kwa hivyo miu kaa kwa nyumba na kutazama tu sinema, kuimba, kudensi, naamu neza kula tu nipike vizuri, nifanye mambo yangu ya kimasomo kwa kuwa mimi nasomea civil engineering, naamu neza chora nyumba, neza chora tu vitu tufauti tufauti, naamu.

Mimi kompyuta naitumia sana sana kwa mambo ya kimasomo, kuchora, kuandika ripoti za vitu ambavyo tumepewa kutoka shule. Naam, kwa kuwa mimi hufanya civil engineering huwa na natumia kompyuta kufanya mambo mengi, kuchora, nyumba, barabara. Naam, mambo mengi mengi kuhusu kitu ambacho ninacho kisomea. Na ripoti ambazo tumeambiwa tuandike kuhusu jambo fulani. Ni wewe unatafuta jambo fulani unalishighulikia alafu unarudisha ripoti. Na pia mwalimu ripoti yako haiwezi kuiangalia hawezi kuitazama aone jinsi ambavyo imefika hapo. Lakini kwa mambo mengine kama kazi huwa nafanya na simu. Kwa simu ni rahisi kwangu. Kompyuta yangu ni ni zile kompyuta za kitambo kwa hivo hua hua pia hanisidii vile lakini naam iko tu sawa kwa mambo ya kimasomo peke yake.

Mimi sipendi kuvaa kofia, kofia inanifanya eti nakaa kama mwanaume hayo ni maoni yangu. Sipendi kuvaa kofia. Ingawa kofia ingekuwa nzuri kuzuia jua lisichome uso wangu lakini, jinsi ambayo ninavyokaa. Laa, sipendi kuvaa kofia. Pia kofia nafanya mtu unalowa jasho jingi kwa kichwa. Unajua ukilowa jasho unaanza kujikuna. Na hayo ni mambo ambayo mi sipendi. Kwa hivi kofia kwangu ni lahasha. Si jambo ambalo ningependa ama ambalo unapenda. Napenda tu kuoneshana nywele yangu vizuri. Naam kama kama kunajua naweza beba tu mwavuli. Nitembe nao lakini si kuvaa kofia. Kofia si kofia halinivutii. Napenda tu kukaa hivo kuoneshana nywelle yangu vizuri.

Mi napendelea hapo katikati, sipendi wakati kuna baridi sana ama joto jingi. Kwa kuwa baridi, mimi nina shida ya kupumua, baridi huwa inanisumbua sana, huwa inafanya pia nijikune ngozi. Na nikohoe tu, alafu joto pia linachoma ngozi yangu, nafanya ngozi yangu inatoka toka vitu fulani ama ni unga unga wa hivyo mii vyote, vitu vyote vina nizulumu mimi. Kwa hivyo ningependa tu kuwa hapo katikati. Ukashungie kukua na baridi kidogo alafu joto lingie. Hapo ndipo ambapo mimi nitakaa vizuri. Lakini kukiwa na baridi sana, nitaanza kukosa kupumua vizuri. Kukua na joto sana, ngozi yangu inayeyuka tu. Naam kwa hivyo ningependa tu, kusikuwe na baridi sana, kusikuwe na joto sana. Kukuwe hapo katikati. Muzika.

Naam, nikiwa nikiwa shule ya sekondari nilishiriki mashindano ya kukimbia, lakini tulishindwa. Kukua mtu ambaye alianza, alianza akiwa na mbio ya chini, hakuanza akiwa na mbio sana. Kwa hivyo tulipoteza, kisa mi nilikuwa nakimbia wa mwisho, nilikimbia huo uwanja karibu ni nizirai, nilikuwa nimechoka tu, kizunguzungu hapa na pale. Lakini nilishiriki katika mashindano kwa sekondari. Ingawa mimi sipendi kushiriki katika maombi hayo. Nafanya nachoka nashindwa kupumua. Naam niko tu na shida mingi lakini kushiriki nilishiriki katika mashindano ya kukimbia. Lakini kutoka hapo sijaishiriki katika jambo lolote. Hiyo ndio ilikuwa mara ya si ya kwanza lakini ee, hayo hayo hayo matukio machache tu ambayo yanafanya nishindane. Wakati kila mtu amekataa kukimbia, inafanya pia mie nishindane. Naam. Kwa hivyo nilishiriki tu katika mashindano ya kukimbia huko sekondari.

Laa, sijawainunua tikiti zozote za tukio lolote. Sijiai enda katika tukio lolote maishani mwangu. Naam kama sizi witu za hapa karibu ambavyo ni za bure, sijiai ninunuwa tikiti za jambo lolote. Ningetaka kununua, ningetaka nipata hizo pesa za kununua tikiti, lakini sina. Lakini nikiendelea kufanya kazi kutia bidii, nitapata hizo pesa na nitaweza kununua tikiti zozote ambazo nezataka. Na watoto wangu watakuwa nakosa pesa za tikiti. Nitawanulia tikiti, nijinulie tikiti tuende pamoja. Lakini kwa sasa sina pesa za tikiti. Kwa hivo sijai nunua, sijei nunua tikiti zozote. Kwa kuwa kifedha siku sawa. Nangoja tu niwe sawa kifedha, alafu niweze kununuwa tikiti.

Muziki ambao mimi hupenda ni muziki ambao huitwa trap ama hiphop. Maisha yangu mimi ni meipitia mambo mengi, watu wamenifanyia mambo mabaya. Kwa hivyo ni kamua tu kuchukua muziki ambao utafanya ni sifikirie chenye watu wanafikiria ama nisijali chenye watu wanafikiria. Kwa hivyo nilipata trap kuwa muziki mzuri kwa kunisaidia. Juu ukisema mimi sijali, mimi hakuna kitu ambacho nitajali. Naam nilipenda nilianza kusikiza muziki huo mwaka elfu mbili kumi na tisa naam wakati ambapo korona ilianza naam so kwa hivyo tulikuwa nyumbani tumetulia tu alafu nikaanza tu polepole kutazama televisheni kufuatilia vipindi vya muziki alafu nikaanza kusikia mziki wa trap ulinivutia na hapo ndipo ambapo niliamua wacha niingie ni usikize. Na kwa kuwa nimepitia mambo mingi niliona kuwa naam kuna vitu ambavyo wanasema na mimi napenda, vinanitia moyo. Kwa hivyo nikaamua tu kuchukua trap. Ingawa nasikiza miziki miziki mingine lakini trap napenda trap na hip hop sana.